Ili kuweza kukamilisha kazi kwa wakati, ninahakikisha, ninafanya kazi kwa nguvu zote, lakini pia ninafata ratiba ambayo nimejipangia kwa siku, na kuiweza kuifata kwa heshima, adabu pamoja, na kutokuweza kuiacha. Lakini pia, ninapenda kushirikisha wezangu, ili niweze kufanya kazi kwa wakati unaotakiwa.

Ndiyo, ninapenda asali. Ninapenda asali ya nyuki wadogo lakini pia ninapenda asali ya nyuki wakubwa. Muda mwingine, ninatumia asali kama kitoweo. Yaani kwa kuweka kwenye chai au kwa kuyaramba yenyewe kama yenyewe. Muda mwingine ninatumia asali kama dawa. Kama kuna semo ya aina yoyote, nimepata kovu, ninapaka asali na kovu ulinaishi.

Ninapenda sana kufanya michezo ya kuigiza na mchezo wa mpira wa miguu na rafiki zangu. Muda mwengine ninapenda kula pamoja na marafiki zangu. Tunaweka karamu dogo, tunanunua ng'ombe ama mbuzi, tunakula kwa pamoja, tunafurainkwa pamoja. Hiyo ni moja kati ya vitu vinavyotuunganisha mimi na rafiki zangu.

Mwezi wa mwaka ambayo ninaupenda zaidi ni mwezi wa pili ambayo ni mwezi wa siku yangu ya kuzaliwa. Mwezi ninaufurahia sana kwa sababu ni siku ambayo tunasherekea kwa pamoja. Mwezi mzima mimi ninaufurahia kuanzia tarehe moja mpaka tarehe ya mwisho ya mwezi wa pili.

Utaratibu nilioweka kila siku asubui ni utaratibu ambao ni lazima nitumie kinywaji aina ya kahawa ama chai. Baada ya hapo niweze kufanya mazoezi yangu kidogo. Yawe ni mazoezi ya kukimbia au ni mazoezi ya kuruka kamba.

Ndiyo, ninaweka picha zangu mtandaoni. Ninaweka picha zangu kwenye mtandao wa Google, ninaweka picha zangu kwenye mtandao wa YouTube. Muda mwingine, ninaweka picha zangu Facebook, Instagram, TikTok na Telegram. Kwa sababu, ni sehemu ambayo ninaiamini. Lakini pia, baadhi ya rafiki zangu ama ndugu zangu kama wamenimisi, ni lazima waende wakaangalie picha zangu kwenye mitandao.

Ili kuwatia moyo wenzangu, cha kwanza, kama kuna tukio la aina yoyote limewatokea, iwe ni msiba, iwe ni madeni, ama ni sherehe, lazima niende nikawafariji. Kukiwa kuna msiba, ninawafariji kwa kutoa michango, lakini kukiwa kuna sherehe pia ninawafariji kwa kutoa michango na kuhudhuria kwenye sherehe zao.

Ninasherehekea siku kuu kwa kuandaa karamu ndogo na familia yangu. Tunaweza tukachinja ngombe, mbuzi ama ngurue. Tunakula kwa pamoja, tunakunwa kwa pamoja. Lakini pia muda mwingine tunasherehekea siku kuu kwa kuondoka na kuenda pwani ya bahari kwa ajili ya kuogelea mimi na familia yangu pamoja na marafiki zangu.

Ninapata habari sehemu tofauti tofauti, ninapata habari kwenye mitandao ya kijamii, muda mwingine ninapata habari kwenye televisheni, muda mwingine ninapata habari ya ana kwa ana yani kwa kufika kwenye tukio maarum kwa mfano kama kuna msiba ninapata habari kwa kuenda kwenye msiba kabisa kuhudhuria.

Ninapenda kuangalia BBC, Swahili, lakini pia ninapenda kuangalia CNN. Muda mwingine ninaangalia Aljazeera kwa sababu hii ni vipindi ambavo vinarusha habari za ukweli na uhakika. Muda mwingine wanarusha habari za vita kwa mfano vita ya Ukraini, vita ya Palestina. Ninapenda sana kutazama habari kwenye hizo televiseni.

Mkate ninaopenda ni mkate wa kumimina. Mkate ambao umewekwa viungo mbali mbali. Kama vile vanilla, maziwa, chokoleti, lakini pia umewekwa na baga. Huo ni mkate ambao mimi ninaupenda sana. Ninapenda kutumia kila siku mchana. Nikiwa kazini. Ninautumia pamoja na kahawa.

Chakula ambacho ninakula mara nyingi kwa siku ni ugali nyama pamoja na wali maharage. Ni vyakula vitamu sana, lakini pia ni vyakula vinavyo patikana kwa urahisi. Muda mwingine ninakula pilau ama ninakula biriani chakula cha kihindi. Ni vyakula ambavyo ni vizuri sana na ni vitamu sana. Mimi mwenyewe ninajua kupika ugali ninajua kupika wali na pia ninajua kupika biriani.

Hapana, mimi siishi mahali nilipozaliwa. Mimi nimezaliwa kijijini kwa wazazi wangu, ambao wanaishi pwani ya bahari. Muda mwingine ninapenda kuenda kuwatembelea. Mimi ninaishi nchi tofauti na wao. Hivo, ni lazima kila likizo niende kuwatembelea.

Lugha ambayo ningependa kujifunza zaidi ni lugha ya kichina na lugha ya kifaransa kwa sababu ni lugha za kimataifa. Ninapenda kujifunza kichina kwa sababu ni lugha ambayo inakua sana kwa sasa. Lakini pia ninapenda kujifunza kichina kwa sababu nina malengo ama nina ndoto ya kwenda gwanzu kwa ajili ya kufanya biashara.

Ninapendelea sana kuwepo na joto kiasi pamoja na baridi kiasi. Kwa sababu mimi sipendi baridi iliyozidi ama joto lililozidi. Ndio maana kipindi cha joto kali ninapendelea kuoga maji ya baridi sana. Lakini pia kipindi cha baridi sana ninapendelea kuoga maji ya moto.

Wakati wa jua kali ninapenda sana kutembea na mwavuli wangu ili kujikinga na joto lakini pia muda mwingine ninapenda kuvaa miwani pamoja na kofia ambayo inanikinga na jua. Siku zingine ninapendelea kuenda pwani ya bahari kwa ajili ya kuogelea kipindi cha jua kali.

Kuhusu kitabu ninachokipenda, ninapenda sana vitabu vya hadithi, lakini muda mwingine ninapenda sana vitabu vya kuongeza maarifa. Kitabu kama Charish Daddy and Poor Daddy. Ni kitabu kizuri sana ninachokipenda. Miaka mingi sana ninakisoma. Kimeniongezea maarifa ya familia yangu pamoja na maarifa ya kazini kwangu.

Mara kwa mara, ninatumia programu ambazo zinatumika kazini. Kwa mfano, programu ya Google Meeting, ambayo inatukutanisha wafanya kazi wote tunajadili kazi kwa pamoja. Muda mwingine ninapenda program ya WhatsApp kwa sababu inarahisisha mawasiliano. Mimi na wafanya kazi wenzangu. Mimi na ndugu zangu pamoja na jamaa zangu.

Kuhusu utaratibu wangu wa kahawa ama chai, upo hivi. Asubuhi, ninapenda kutumia kahawa. Ninakunywa kahawa pamoja na vitafunwa kama mandazi, mikate ama ubwabwa. Muda mwingine ninapenda kunywa chai, lakini chai si sana. Japokuwa kahawa ninapendelea kuitumia kwa sababu pia inalinda afya ya mwili wangu.

Ndio, ninasoma gazeti wakati wa asubuhi tu. Muda mwingine, ninasoma habari kwenye mitandao ya kijamii hasa-hasa kwenye website. Ambazo zinaandika habari nzuri na habari za uhakika. Lakini pia, ninapenda kusoma habari kwenye televiseni zetu.

Ninawasiliana na wafanyakazi wenzangu kwa kuwatumia ujumbe mfupi wa maneno ama kwa kuwapigia simu moja kwa moja. Muda mwingine tunatumia Google Meeting kwa ajili ya kuweka kikundi ili tuweze kuwasilisha jumbe zetu kwa pamoja.

Ndio, nimewahi kufikiri kuanzisha biashara yangu mwenyewe. Biashara, ndogo ndogo na ziwe nyingi. Ili niweze kuajiri wafanyakazi wengi ipasavyo. Niweze kuajiri watu ambao watajipatia kipato chao wenyewe, kwa kufanya kazi kwenye viwanda vyangu. Ili waweze kuendesha familia zao. Hiyo ndio furaha yangu.

Ninapenda kutembea sehemu tofauti tofauti lakini sehemu nzuri zaidi ambayo ninapenda kutembea ni nchi za nje. Hasa hasa kwenye nchi kama ya China, nchi kama ya ujerumani. Ninapenda kutembea kwenye hizo nchi ili niweze kujifunza zaidi kwa sababu mimi ni mtu wa biashara. Na nchi ya China kuna miji ambayo ni miji ya kibiashara. Hivo siku moja ninapenda kwenda huko kutembea.

Somo la sayansi ambalo ninalipenda sana ni somo la kemia. Ni somo nzuri sana. Linatufundisha vitu mbalimbali. Linatufundisha kuhusu umeme wa majumbani. Lakini pia linatufundisha kuhusu umeme wa viwandani. Ni somo ambalo ninalipenda tokea nikiwa shule ya sekondari.

Tabia moja wapo zinazo nichukiza kwenye maisha yangu kwa jamii ni tabia ambazo si nzuri kama vile tabia za wizi, tabia za kudanganya, uongo na tabia zingine za udokozi. Ndizo tabia ambazo zinanichukiza kwa watu wengine ambao wanakua wana tabia hizo.

Study muhimu ambayo ninaipata kazini ni study ya uongozi. Ambapo mimi ni kiongozi kwenye kazi yangu, ninawaongoza wafanya kazi wezangu juu ya kazi tunayoifanya. Walinichagua wao kwa sababu waliniona ninaweza juu ya uongozi.

Ndiyo, ninapenda sana mvua, hasa hasa mvua zavuli. Zinanisaidia sana kwenye ukuwaji wa mazao yangu ambayo ninayapanda. Mimi ninapenda sana bustani. Ninabustani ya mazao tofauti tofauti. Ninabustani ya mahindi, ninabustani ya maharage, ninabustani ya vyazi. Hivo, bila mvua, bustani haziwezi kuwanzuli. Na mazayo hayawezi kustawi vizuri.

Ninapokea maoni kutoka kwa watu wengine kwa kupata maoni ya mtu mmoja mmoja kwa kuwauliza maswari na wananijibu. Wanaponipa majibu, ndipo ambapo ninapata data kuhusiana na maoni yao. Lakini pia ninapata data au maoni kwa watu au wafanya kazi kwa kuwa karibu nao.

Kila siku asubuhi ninapo amka ninafanya mazoezi. Ninafanya mazoezi ya kukimbia lakini pia ninafanya mazoezi ya kutembea. Muda mwingine ninafanya mazoezi ya kucheza mpira wa miguu. Baada ya hapo ninarudi nyumbani kwa ajili ya kujianda na kuelekea kazini.

Kwa siku ninakunywa maji mawili matatu hadi manne yenye ujazo wa lita moja moja. Inategemea siku kukiwa kuna joto kali ninakunywa maji zaidi ya matano. Lakini siku kukiwa kuna baridi ninakunwa maji mawili au matatu tu.

Ili kuweza kuongeza uzalishaji, ninahakikisha, ninazalisha, wateja, wa kutosha. Na si wateja tu, bali ninahakikisha, ninazalisha, wafanya kazi, wa kutosha, wenye nguvu na wenye ushawishi kwa wateja. Ili niweze kuzalisha na kuweza kuongeza uzalishaji mwingi.

Kazi yangu na familia yangu siwianishi kwa sababu muda wa kazi ni muda wa kazi na muda wa familia ni muda wa familia. Kwa hivo muda wa familia ukifika ni nakaa na familia. Muda wa kazi ukifika ni nafanya kazi ili kuweza kuendana na muda.

Ninapenda kuandika kwa mkono lakini pia ninapenda kuandika kwa kompyuta. Data ambazo ninaziingiza ofisini ninandika kwa kompyuta. Lakini data ambazo ninaziingiza nyumbani ninaziandika kwa mkono. Kwa sababu kuandika kwa mkono inachukua muda mrefu lakini kuandika kwa kompyuta ni raisi.

Ninapendelea kuwasiliana na watu kwa kutumia simu yangu ya mkononi, yaani kuwapigia simu. Lakini pia ninapendelea kuwasiliana na watu kwa kutumia luga ambayo nirasmi. Kwa mfano, huku kwetu tunatumia luga ya kiswahili. Hili kuweza kuraisisha mawasiliano na mtu ni lazima na wewe ujue lugha ya kiswahili.

Kifaa cha teknolojia ambacho siwezi kuishi bila hicho, ni kifaa aina ya simu, pamoja na laptop. Hivi ni vifaa muhimu sana kwenye maishi ya sasa. Cha sasa kwenye kipindi hiki cha sayansi na teknolojia ambayo inakuwa kwa kasi.

Ninashugulikia muda kazini kwa kufanya kazi ngumu kwanza baada ya hapo na malizia na kazi raisi. Muda mwingine ninashugulikia muda wa kazini kwa kufanya kazi pamoja na timu. Tunvofanya kazi na timu unahakikisha unapunguza muda wa kazi na kazi inakuwa ni raisi.

Ninafanya mazoezi ya mwili, mara mbili, hadi mara tatu kwa siku. Asubuhi nikiamka, ninafanya mazoezi. Jioni nikirudi kutoka kazini, ninafanya mazoezi. Ninakwenda gym, ninafanya yoga, lakini pia ninafanya mazoezi mengine madogodogo ambayo yapo gym.

Ndiyo, ninapenda kuvaa vipuli. Hasa hasa vipuli vya dhahabu, vipuli vya silver na vipuli vya rubi. Ninapenda sana. Saayangu pia ni saa ya dhahabu. Lakini pia inarangi ya gold. Pia via tu vyangu pamoja na mikanda vina nembo za gold pamoja na silver. Hivo ninapenda sana kuvaa vipuli.

Somo nililopenda sana shuleni ni somo la kiswahili. Mwalimu wetu alikuwa ni mkali sana. Alitufundisha somo la kiswahili kwa ukali sana. Tulilichukia sana somo la kiswahili lakini baada ya muda tukaanza kulipenda. Kwa sababu alitufundisha pia vizuri. Tulikuwa tukishindanishwa na shule za jirani tukawa tunashinda.

Tunda langu pendwa ni parachichi, ninapenda sana parachichi, kula kama kitoweo, lakini pia ninapenda parachichi kutumia kama juisi. Na pia parachichi lina kazi ingine ya kutengeneza mafuta ya kujipaka kwa ajili ya ngozi na mafuta kwa ajili ya kukuza nywele. Hivo ninapenda sana parachichi kwa sababu lina fursa nyingi sana.

Kumbukumbu ambayo ni nayo kutoka utotoni ni kumbukumbu nzuri. Kumbukumbu ambayo nilizawadiwa baiskeli mimi na mzazi wangu baada ya kufanya vizuri kwenye matokeo yangu lakini pia ni baada ya kufanya vizuri kwenye matokeo ya mchezo wa kuogelea.

Ninalala masaa sita au saba kwa siku. Japo ninajua mtu ni lazima alale kwa masaa manane. Lakini mimi ninakuwa nina kazi nyingi ambazo nina zifanya wakati wa usiku. Hasa hasa zile kazi ambazo nimezibakisha kutoka kazini. Ni lazima nizifanye ili kesho nianze na kazi mpya. Hivo nilazima nilale masaa sita ama saba.

Ndiyo, ninatumia video katika mawasiliano. Ninatumia video kwenye mawasiliano pale ambapo ninawasiliana na mtu ambaye yupo mbali. Kwa mfano, kama mtu yupo nje ya nchi, ni lazima niwasiliane naye kwa video. Lakini pia ninawasiliana na watu kwa video, wafanya kazi wezangu ambapo tukiwa tunakazi ya kufanya kwa pamojo.

Ninapenda sana majira ya mvua za vuli. Kipindi ambacho kuna kuwa kuna mvua kiasi. Kipindi hiki kinafanya mazao yangu yaweze kustawi vizuri. Na kuweza kushamiri vizuri kwenye mashamba yangu. Ili niweze kuja kuvuna mazao mengi.

Kumbukumbu zuri ambayo ninaipata kutoka shureni ni pale ambapo mimi na rafiki yangu. Tulikuwa ni watu ambao tunapenda sana kusoma. Tulikuwa tukijisomea mara kwa mara. Siku moja tulipokuwa tunasoma kwenye dawatiletu tulimkuta nyoka amekaa. Hiyo ni kumbukumbu ambayo mpaka leo siwezi kuisahau.

Chakula ambacho ninapenda sana kula wakati wa jioni ni ugali ama ndizi nyama ni chakula kizuri sana kwa sababu pia ninajua kukipika. Lakini pia ninapenda ugali ama ndizi nyama kwa sababu ni raisi kupatikana. Ni tofauti na vyakula vingine.

Mandhari kutoka dirishani kwangu. Chumba changu kwanza ni kikubwa kimepakwa rangi nzuri sana nyeupe mandhari kutoka dirishani kwangu kuna miti mizuri sana nje na kuna bustani ndogondogo za maua upepo mzuri unavuma kutoka nje kuingia ndani ya dirisha basi ni raha sana.

Nina wakaribisha wafanya kazi wapya kwa kuwelekeza mazingira ya kazi jinsi yalivo. Ninawaelekeza mazingira ya kazi na namna tunavofanya kazi. Lakini pia nina washauli wafanye kazi kwa bidii, wasiwe wavivu. Ili kueza kumaliza kazi zao kwa haraka zaidi.

Ninatumia Wi-fi, lakini pia muda mwingine ninatumia data. Nikiwa kazini kwangu, ninatumia Wi-fi ambayo ni Wi-fi ya kazini. Lakini nikirudi nyumbani ninatumia data ya kawaida. Kwangu si kazi kubwa sana kwa sababu pia data yangu inafanya kazi vizuri. Lakini pia nikiwa ofisini Wi-fi inafanya kazi vizuri.

Ninapiga picha mara nyingi sana. Kwa siku ninaweza kupiga picha mara tatu hadi mara nne. Kwa sababu picha ni kumbukumbu nzuri sana. Hivo ninapiga picha za kwangu mwenyewe lakini pia ninapiga picha za familia yangu. Zote kwa pamoja. Muda mwingine ninaenda pwani ya bahari au kwenye msitu mkubwa kwa ajili ya kupiga picha wanyama kwa ajili ya ukumbusho.

Ipo mchezo mingi sana ninaopenda kuitazama. Lakini mchezo wa kwanza ni mchezo wa kuogelea. Unavutia sana. Ninapenda mchezo wa kuogelea kwa sababu mimi mwenyewe pia ninajua namna ya kuogelea. Pili ninapenda mchezo wa mpira wa miguu. Ninapenda sana timu ya Barcelona ikiwa inacheza uwanjani. Wanacheza kwa umoja lakini pia wanapambana kwa umoja.

Ndiyo, ninatoa sadaka lakini pia ninatoa michango. Michango ninayoitoa, ninatoa michango kanisani, lakini pia ninatoa michango kwenye matukio tofauti tofauti ambayo yanatokea kwenye jamii yetu kwa mfano matukio ya misiba au matukio ya sherehe, kote ni lazima nitoe michango. Pia ninatoa sadaka kwa watoto yatima na pia ninatoa sadaka kanisani.

Ndiyo, ninatumia teknolojia ya sauti. Ninatumia teknolojia ya sauti ili kuweza kunirahisishia kazi zangu. Kazi ambazo ninazifanya kila siku. Bila teknolojia ya sauti kazi zinakua ngumu.

Ningependa kuona maendeleo mengi sana katika jamii. Ningependa kuona maendeleo ambapo kuna kuwa kuna osiptali nyingi. Watu wengi wanaangaika kwa sababu osiptali zipo chache. Lakini pia ningependa kuona miundombinu inatengenezwa vizuli na kuimarishwa vizuli. Miundombinu kama barabara nzuli. Au maji ya kutosha.

Ndiyo, nimewahi kwenda kwenye matamasha tofauti tofauti ya muziki. Nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki wa reggae. Nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki wa pop. Lakini pia, nimewahi kwenda kwenye tamasha la muziki wa bongo flavor. Matamasha yote ninayapenda. Lakini napenda zaidi tamasha la muziki wa Reggae.

Kuhusu rafiki yangu wakaribu ni rafiki ambaye ni mesomanaye shule ya msingi. Ni rafiki ambaye tulikuwa tunacheza pamoja, tulikuwa tunaongea pamoja, tulikuwa tunakula pamoja. Ni rafiki ambaye mpaka sasa bado ni rafiki yangu. Wote tuna familia lakini bado tunatembeleana na tunasaidiana kwenye kila jambo.

Habari za mtandaoni ninasomea kwenye website za watu, lakini pia ninasomea kwenye mtandao kama mtandao wa kijamii aina ya Facebook, mtandao aina ya TikTok, mtandao aina ya YouTube na mtandao aina ya Instagram. Kote ninaweza kupata habari.

Ninasafisha vifaa vyangu mara nyingi sana kwa siku. Ninaweza nikasafisha mara tatu au mara nne. Inategemea vimepata vumbi au vimechafuka kiasi gani. Kwa sababu mimi sipendi uchafu wala sipendi vitu vyangu vikae katika mazingira machafu. Hivo ninasafisha kila mara.

Mimi ninapenda wote kwa sababu ni wanyama ambao wanafundishika. Ninampenda paka lakini pia ninampenda mbwa. Ninampenda mbwa kwa sababu ni mlinzi. Lakini pia ninampenda paka kwa sababu ni mlinzi. Wote ni walinzi wa nyumba yangu. Paka ananisaidia kulinda ili nyumba isiingiwe na wadudu wakali kama panya na nyoka. Lakini mbwa ananisaidia ili nyumba isiingiliwe na wezi.

Ninapenda kufanya kazi na watu wengine, yaani tufanye kwa umoja. Tunavyofanya kazi kwa umoja, tunaweza kumaliza kwa haraka. Waswahili wanasema, umoja ni nguvu, ndivo inavotakiwa. Ili watu waweze kuendana, nilazima pia wawe na mawasiliano mazuri ili wafanye kazi kwa juhudi moja.

Zana za digiti ambazo ninazipenda sana, ni zana kama Facebook, Instagram, WhatsApp, TikTok, Snapchat, Google Meeting, Telegram. Hizo zote ni zana za digiti ambazo ni nazipenda sana. Na kila siku ni lazima nitumie digiti moja wapo kwa ajili ya kazi yangu.

Ili kueka afya yangu vizuri, ninahakikisha, ninafanya mazoezi mara kwa mara. Lakini pia, ninahakikisha, ninaakula chakula kizuri, chakula cha asili, ambacho hakina mafuta mengi, wala hakina kemikali nyingi. Ili kueza kulinda mwili wangu, ili kueza kulinda afya yangu.

Kuhusu wasilisho, ninahisi vizuri kwa sababu mimi ni mtu ambaye pia ninaandaa wasilisho. Wasilisho la aina yoyote linalohitajika kazini, mimi ndiye ambaye ninaliandaa. Ninaandaa kwa weredi sana, kwa umakini sana. Nikishaandaa wasilisho, ni lazima nilipitie. Ninalisoma taratibu, ninalisoma kimya kimya. Kama kuna sehemu za kurekebisha, ninarekebisha mapema.

Kuhusu likizo yangu ya ndoto ni napenda sana siku moja nitembere mji wa gwanzu, mji ambao unapatikana nchini china. Ni mji mzuri sana, unapendeza, lakini pia ni kivutio kwa watu kwa sababu ni mji wa biashara. Mimi nimepanga siku moja niende nikatembele uo mji kwa ajili ya biashara zangu.

Nina mkumbuka mwalimu ambaye alikuwa anatufundisha kiswahili. Alikuwa ni mwalimu mzuri sana. Kuna mda alikuwa anatuchapa sana. Lakini hayo yote inajua alikuwa anatufundisha. Pia nina mkumbuka kwa sababu ndiye aliyetufanya tukapenda kiswahili. Wanafunzi wengi tulikuwa tunapenda sana lugha ya kiswahili. Na tulikuwa tukishinda nishwa na majirani, shule zetu za jirani tulikuwa tukishinda.

Ndio, ninapumzika baada ya siku ndefu kwa kuenda hotel kwa ajili ya kupumzisha akili yangu. Muda mwingine ninakwenda pwani ya bahari kwa ajili ya kuogelea. Ninavyoogelea akili yangu inapumzika vizuri sana. Lakini siku zingine ninakwenda msituni kwa ajili ya kufanya meditation.

Ninaanza mradi mpya kwa kupanga budget. Budget ni nayo iangalia, ninaangalia budget ya kuanzia na budget ya kumalizia. Lakini pia ninaanza mradi mpya kwa kutafuta wateja wapya kwa ajili ya kuongeza uzalishaji.

Ninakwenda hosipitari maramoja ama mara mbili tu kwa mwezi. Kwa sababu mimi si mtu wa ku umauma. Hivo ninakwenda kwa ajili ya kufanya vipimo vya mwili mzima. Nione kama kuna hitilafu ya aina yoyote kwenye mwili wangu. Baada ya hapo ninarudi tu nyumbani.

Chumba changu cha kulala ni kizuri sana. Kuta zake zina rangi ya chokoreti. Kitanda chake ni kikubwa lakini pia kina rangi ya chokoreti. Ni kitanda kikubwa kizuri sana. Godoro ni kubwa sana lakini pia madirisha yana uwazi mkubwa sana. Upepo unavuma kutoka nje kuingia ndani. Kunakuwa kuna upepo mzuri sana kwa sababu ya madirisha yalivyo makubwa. Hivo chumba changu ni kizuri sana na ninakipenda.

Ndiyo, nimewai kufanya kazi za kujitolea. Nimewai kujitolea kazini kwangu kufanya kazi mwaka mzima kabla sijaajiliwa. Baada ya hapo, bosi wangu alinipenda sana, akaamua kuniajili. Ninapenda kuajiliwa sehemu ambayo niliipenda. Kwa sababu, nilipokuwa ninafanya kazi ya kujitolea, nilikuwa ninafanya kazi zote bila kuchagua kazi.

Malengo yangu ya kila mwezi kazini ninaweka na kupanga ratiba zangu vizuri. Ratiba ninazipanga ya kwa siku, wiki, mwezi, hadi mwaka. Hivo, ninarahisisha kazi kwa sababu tayari ninakuwa nina ratiba ambayo inakuwa inaonyongoza.

Usu kinywaji ninachokipenda, ninapenda sana juisi ya tende, lakini pia ninapenda parachichi. Siku zingine, ninapenda maziwa fresh. Hivi ni vinywaji pendwa sana kwangu. Ninapenda kuvitumia kwa sababu vinaongeza afya ya mwili, lakini pia vinalinda afya ya mwili pamoja na afya ya akili.

Kuhusu kumbu kumbu ya utotoni, ninakumbuka kipindi ambapo tuliku wa toto. Mimi ninapenda sana kuogelea. Hivo tulikwenda mtoni kuogelea mimi na marafiki zangu. Siku hiyo tulikutana na nyoka wakali sana. Tulifukuzwa wote wa tatu. Tulikuwa mimi na marafiki zangu wa wili. Hivo ikatubidi tusioge siku hiyo tukarudi nyumbani.

Muandishi wa vitabu ambaye ni nampenda ni muandishi ambaye anaitwa nyambali nyangwine. Ni muandishi mzuri sana. Ameandika vitabu vingi tofauti tofauti. Vitabu vya kufuraisha na vitabu vya kuelimisha. Lakini pia ni nampenda kwa sababu ya uandishi wake. Maudhui yake ni mazuri sana.

Kazi ninayoithamini sana ni kazi ya kutafsiri luga. Ninapenda sana kutafsiri luga, hasahasa luga za kigeni. Mimi ninajua kiswahili, ninajua kingereza pia. Hivo ninauwezo mkubwa wa kutafsiri. Baathi ya luga za kimataifa na kichina pia ninaweza kidogo.

Ndiyo, ninapenda kutembelea mstuni. Ninapenda kutembelea mstuni kwa ajili ya kupiga picha. Kipaji changu kingine ni kupiga picha. Ninapenda kupiga picha manthari ya mji wangu. Lakini pia ninapenda kupiga picha familia yangu. Hivo, ninapenda kutembelea mstuni. Lakini, siku zingine ninakwenda mstuni kwa ajili ya kufanya meditation.

Wakati wa mapumziko ninapenda sana kukaa peke yangu kwa ajiri ya kutafakali, baadhi ya kazi na baadhi ya maisha. Vile vile ninapenda sana muda wakufanya meditation nikiwa peke yangu. Kwa hivo ninaondoka kazini ninakuenda pwani ya bahari au mstuni kwa ajiri ya kufanya meditation.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kununua simu. Ninanunua vitu mtandaoni kwenye mtandao wa Alibaba. Ninanunua vitu mtandaoni kwenye Facebook, Instagram au Telegram kwa kutumia simu yangu. Kwa sababu, ninajua ni hatari lakini pia ninafuu.

Ninasherehekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kuandaa karamu ndogo nyumbani kwangu. Ninachinja kuku, mbuzi au ng'ombe. Ninakusanya baadhi ya marafiki zangu na watu ambao ninafanya nao kazi ofisi moja. Tunasherehekea kwa pamoja. Lakini pia marafiki zangu wananiletea keki. Tunakata pamoja, tunakula pamoja.

Ninaenda mahali pa ibada maratatu kwa wiki. Ninaenda mahali paibada siku ya jumaa tano. Ninaenda mahali pa ibada siku ya ijumaa lakini pia ninaenda mahali paibada siku ya juma pili. Hizo siku zote ni lazima niudhurie ibada kwa sababu kumuomba mungu ni jambo la muhimu.

Muda wangu wa bure ninatumia kwa kufanya kazi zangu za ziada, kazi za dharura, kazi ambazo zimetokea kazini kwangu. Ninatumia muda wangu wabure. Muda mwingine, muda wangu wa bure ninatumia kwa ajili ya kukaa na familia yangu, kuzungumza habari za maisha, lakini pia kukagua daftali za wanafunzi wangu.

Njia ninayotumia kupumzika ni njia ya kufanya meditation. Ni njia ngumu sana wakati ninaanza. Nina kumbuka ilikuwa ni ngumu sana kwangu. Lakini kadri siku zinavyozidi kuendelea. Nikawa ninaona ni kazi nyepesi sana kufanya meditation. Lakini pia ninafanya yoga.

Ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kukaa, kufurahi, kucheza, lakini pia ninapenda kutumia muda na familia yangu kwa kuulizwa maswali na kuwajibu. Mke wangu ananiuliza maswali, nina mjibu. Watoto wangu pia wananiuliza maswali, nina wajibu kwa ufasaha.

Kuhusu mazoezi yangu ya kila siku, ninapenda sana kufanya yoga, lakini muda mwingine, ninakimbia umbali mrefu, nikirudi kutoka kazini, ninapenda sana kuenda jimu. Jimu, ninapanya mazoezi tofauti tofauti, ikiyemo yoga, lakini pia nakubeba viuma vizito.

Ndiyo, ninapenda kunywa maziwa. Ninapenda kunywa maziwa freshi lakini muda mwingine ninapenda kunywa maziwa ya mugando. Maziwa freshi ya najenga mwili lakini pia ninatumia kama kiburudisho. Muda mwingine ninatumia mtindi kwenye kula na chakula. Mtindi na ugali ni chakula kizuri sana.

Ninapenda vyote viwili. Ninapenda kuandika lakini muda mwingine ninapenda kuongea. Mimi ni kiongozi. Ni lazima niongee na wafanyakazi wenzangu. Kwa sababu ni kiongozi ambaye wamenichagua wenyewe. Lakini pia muda mungine nilazima niandike wasilisho.

Mchezo ni naoupenda pamoja na mchezaaji ni nayempenda ni mchezo wa mpira wa miguu na mchezaji ni nayempenda ni mesi ambaye alikuwa anachezea timu ya barselona. Sasa hivi ana chezea timu ya miami marekani. Ni mchezaji mzuri sana. Anakipaji kizuri. Ni napenda anavyocheza.

Ndiyo, ninapenda kusikiliza radio, vipindi tofauti tofauti, ninapenda kusikiliza radio kwa ajili ya kusikiliza taarifa ya habari, lakini pia ninapenda kusikiliza radio kwa ajili ya nyimbo, mimi ninapenda nyimbo za injili, muda mwingine ninapenda sana nyimbo za rege.

Ninasaidia jamii yangu kwenye mambo tofauti tofauti kwa mfano, wakipata tatizo la aina yoyote, iwe ni msiba, lazima nihudhurie kwenye msiba au ni change mchango wa aina yoyote. Lakini pia ninasaidia jamii yangu kwenye maswala ya sherehe. Kama kuna sheree kwa jirani yangu, lazima ni udhurie pia.

Ndiyo, ninapenda kula popcorni. Ninapenda kula popcorni za asali au popcorni za vanilla. Muda mwingine, ninapenda kula popcorni zilizo wekwa chumvi. Kwa sababu, popcorni ni mahindi ambayo ni matamu sana.

Wakati wa siku ambao ninafanya kazi vizuri ni siku ya jumatatu, jumanne na jumatano. Hizi siku ninakuwa nina nguvu kwa sababu ninakuwa nimetoka kwenye mapumziko ya weekend. Hivo ni lazima nifanye kazi kwa nguvu zangu zote.

Kuhusu mchezaji bora, wa mpira wa kikapu ambaye ninampenda mpaka reo, lakini alistaafu anaitwa Jordan. Ni mchezaji ambaye nilikuwa ninampenda sana. Ni mchezaji maarufu sana. Ni mchezaji ambaye alikonga nyoyo za watu sana. Nikiwepo mimi hapa.

Programu ya simu ambayo ninaipenda ni programu ya WhatsApp, lakini pia programu ya kupiga. Programu karibia zote ninazipenda ila hizo, ndizo ninazozipenda zaidi. Ukijumlisha pia na programu ya YouTube.

Ninapenda mikutano ya Aina Tofauti Tofauti, kama vile mikutano wa ijili, mikutano wa neno la mungu, na mikutano wa siyasa. Yote ninaipenda. Ninapenda pia mikutano wa siyasa kwa sababu mimi pia ninapenda siyasa. Ninapenda maswala ya siyasa. Hivo ninapenda kusikiliza siyasa.

Juisi ninayoipenda ni juisi ya tunda aina ya apple, lakini pia ninapenda juisi ya tunda aina ya parachichi. Yote ni juisi zuri. Ni jwisi zinazo pendeza sana. Ni juisi tamu sana. Ninapenda juisi ya parachichi kwa sababu pia ni nzuri kwa afya ya ngozi. Ninapenda juisi ya parachichi kwa sababu pia ni nzuri kwa afya ya mmengenyo wa chakula.

Ninafua nguo mala mbili hadi mala tatu kwa wiki. Kwa sababu nguo ambazo ninafanyia kazi inatakiwa ziwe safi muda wote. Kwa hivyo kila nikirudi kutoka kazini lazima nifuwe nguo zangu ili ziweze kubaki katika hari ya usafi. Na ratiba yangu inanibana. Nisiweze kufuwa nguo. Ni lazima nifuwe nguo.

Ninapenda kufuga ndevu. Sipendi kunyoa ndevu. Kwa sababu, ninaonekana nadhifu, nikifuga ndevu. Ninaonekana mwenye kupendeza, nikifuga ndevu. Nikinyoa ndevu, ninaonekana mtoto mdogo. Ninaonekana sipendezi. Hivyo, ninapenda sana kufuga ndevu.

Ninanyoa nywele zangu marambili kwa wiki. Ninanyoa kila wikendi. Lakini pia ninanyoa pale kila ninapokwenda ofisi ni kwangu. Lazima ninyoa nywele. Mimi sipendi kukaa na nywele ndefu. Ninapenda kukaa na nywele fupi.

Ndiyo, ninapenda sana hadithi za maajabu, ninapenda hadithi za ajabu za kale, ninapenda hadithi za kusimulia, ninazosimuliwa na bibi yangu. Bibi yangu anapenda sana kusimulia hadithi, ananihadithia hadithi za maajabu ya kale, ananihadithi ya hadithi ya ajabu ya joka kubwa, ninaogopa na yeye anayesimulia pia anagopa.

Ndio, ninapenda kuoga kwa maji ya moto kwa sababu mji ninaokaa ni mji ambao una baridi jingi sana. Hivo, ni lazima nipashe maji nioge maji ya moto. Nikioga maji ya baridi, afya yangu inateteleka. Kwa hivo, ninapenda sana kuoga maji ya moto.

Hari ya hewa ya leo ni nzuri sana. Imeimarika vyema sana. Kuna upepo kidogo, kuna jua kidogo, lakini pia kuna baridi kidogo. Ninaona ni hali ya hewa nzuri. Kuna mvua za rasharasha, lakini zinakuja kila baada ya lisari moja.

Kuhusu chakula changu ninacho kipenda. Ninapenda sana ugali nyama. Lakini mda meingine ninapenda sana ugali ndizi. Ninapenda sana ugali nyama kwasababu ni chakula ambacho kinapikika kiraisi. Lakini pia upatikanaji wake ni raisi sana.

Ninatumia usafiri wa njia ya basi. Muda mwingine ninatumia pikipiki. Kwa sababu usafiri wa pikipiki unarahisisha sana. Hakuna kukaa kwenye foleni. Ni mwendo tu wakutembea. Kwa sababu pia ninapofanya kazi pana umbali mrefu sana. Hivo nilazima nichukue usafiri wa bodaboda.

Ndio, ninapenda kununua vitu mtandaoni. Kwa sababu ni rahisi sana. Ninapenda kununua vitu kwenye mtandao wa tiktok, lakini pia ninapenda kununua vitu kwenye mtandao wa telegram pamoja na mtandao wa alibaba. Ninapenda kununua vitu kwenye mtandao wa alibaba kwa sababu ni mtandao ambao unauza vitu kwa bei nzuri.

Ninapotaka kustarehe, ninapanga ratiba zangu vizuri. Harafu, ninapanga nguo zangu vizuri. Ninakuenda kuangalia ratibayangu. Ratiba yangu ya kustarehe kama inaruhusu, ninaondoka na ninakwenda semu ya kutalii. Nikifika uko, ninaangalia mazingira, manthali ya sehemu ninayotalii. Kwa mfano kama nikienda mbugani, ninaangalia wanyama, ninapiga picha wanyama, baada ya hapo, ninarudi nyumbani.

Nimewahi kushiriki mashindano ya kuogelea. Yalikuwa ni mashindano ya kata. Hivo, mimi na wezangu tulishindana kuogelea. Niliibuka mshindi. Niliyapenda sana yale mashindano kwa sababu mshindi alipewa zawadi zuri sana. Mimi zawadi yangu ilikuwa ni kubeba kombe pamoja na pesa tasilimu.

Ninapenda kununua vitu sokoni, lakini pia ninapenda kununua vitu kwenye maduka makubwa, ambayo yanakuwa yana punguzo la bei. Maduka makubwa yanakuwa napunguzo labei kila siku ya weekend. Hivo, ni lazima ninunue kwenye maduka makubwa, ili kuweza kupanga budgeti ikae vizuri.

Wakati ninahitaji msaada kazini, ninampigia simu rafiki yangu ambaye tumeshibana sana kazini. Akipokea, ninamwelekeza jukumu langu. Baada ya hapo, anapokea simu na kunieleza kama ana nafasi ya kufanya hio kazi.

Ndiyo, ninashugulikia makosa kazini kwa kuangalia chanzo cha tatizo ni nini. Baada ya hapo, ninashirikisha wafanya kazi wezangu pamoja na bosi. Tunalitatua tatizo kwa kuchangia mawazo. Kila mmoja anatoa wazo lake, huyu wazo hili, yule wazo lile. Baada ya hapo, tunaweka mawazo yao yote kwa pamoja, mwisho tunatatua tatizo.

Sifa ya kiongozi mzuri ni yule ambaye anasikiliza maoni au maono ya wanajamii anaowaongoza. Lakini pia ni yule ambaye anajibu maswali kwa ufasaha maswali ambayo yanaulizwa na watu anaowaongoza. Hizo ndiyo sifa nzuri za kiongozi mzuri.

Wazo zuri ambalo ninalo siku ya leo, ni kuhusu ratiba zangu ambapo pia nimepanga mipango mikubwa sana ya kuenda kutembelea nchini china. Nitakwenda kutembea nchini china kwa ajili ya masuala yangu ya biashara. Kwa sababu, nchini china ni mji ambao ni wakibiashara. Hivo, ninatarajia kuenda china.

Ndiyo, ninapenda kuogelea sana. Kwa sababu pia ni mchezo wangu ambao ninashindana kimataifa. Ni mchezo mzuri sana. Nimekwisha shinda mara kadhaa mchezo wa kuogelea. Mimi ninaogelea mtoni, ninaogelea baarini pia. Maji yote ninayaweza. Hakuna sehemu ambayo nashindwa kuogelea.

Kuhusu shuguri zangu za weekend, nina shuguri nyingi sana. Kwanza nilazima nifue nguo zangu zote, nifanye usafi wa chumba changu ili kiweze kungaa vizuli. Lakini pia nina kwenda kuwatembelea ndugu zangu jamaa pamoja na marafiki. Wengine wanakaa mbali, inanilazimu nichukue usafili. Ninachukua gari yangu ndogo na kuenda huko.

Ninaboresha michakato ya kazi kwa kuongeza idadi ya wateja wangu, lakini pia kwa kuwapa baadhi ya ofa wateja wangu. Wateja wangu wengi wanapenda sana ofa. Hivo nikikaa ninawapa ofa ili waweze kuendelea kunufaika na mimi.

Ninashugulikia na udhaifu wangu kazini kwa kuwa mtaratibu na mpole. Kwa kutumia hekma yangu, kuna munda ninashugulika na kazi kwa kuomba msaada kwa wafanya kazi weza angu. Kuona ni wapi ambapo ninakosea. Kama kuna sehemu ninakosea, wananirekebisha.

Ndiyo, nimewai kwenda kwenye sanaa za maonyesho, nimewai kwenda kwenye sanaa za maonyesho nane nane, nimewai kwenda kwenye sanaa za maonyesho saba saba, zote ni sanaa za maonyesho ambazo, zinaonesha sanaa mbalimbali, zinaonesha sanaa za kilimo, zinaonesha sanaa za ngoma zetu za jadi.

Maranyingi wikendi ninafanya usafi kwenye nyumba yangu lakini pia ninafanya usafi wakufua nguo pamoja na viatu yangu. Muda mwingine ninapenda kwenda pwani ya bahari kwa ajili ya kufanya akili yangu iweze kutulia.

Ndiyo ninapenda kucheza na watoto. Ninapenda kucheza na watoto muda ambao nipo nyumbani. Kwa mfano siku za weekend au kama kuna siku nimewahi kurudi nyumbani kwa ajili ya shughuli zangu zingine. Hivo ninawaita watoto wangu tunacheza kwa pamoja, tunafurahi kwa pamoja.

Mahari pa kistoria ambapo ninatamani kuenda siku zote ni kwenye milima mirefu milima ya Himalaya. Ni milima mirefu kuliko yote duniani. Hapo ndipo ambapo ninapenda siku moja niende nikakuwe hiyo milima. Ninatamani kupanda milima kwa sababu pia kwenye mazoezi yangu ni pandaji milima.

Ninatumia simu yangu kwa mambo mengi sana. Ninatumia simu yangu kwa ajili ya kuapigia ndugu, jamaa na marafiki. Lakini pia ninatumia simu yangu kwenye kuchati na kuperuzi kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano kuperuzi Instagram, kuperuzi TikTok, kuperuzi WhatsApp, kuperuzi Telegram. Kote ninatumia.

Kuhusu mfanya biashara bora zaidi ambaye mimi nina mkubali. Nina mkubali mfanya biashara anaitwa bakresa. Ni mfanya biashara mkubwa sana na pia ni mjasili ya mari. Ni mfanya biashara ambaye ananifanya mimi nipende kumfatilia siku hadi siku kwa sababu ya umaili wake na uchapaji kazi wake.

Ili kuweza kushirikiana na timu vizuri, ninahakikisha ninajenga mahusiano mazuri. Kujenga mahusiano mazuri na timu, maana yake unawafanya waweze kuwasiliana na wewe vizuri. Lakini pia mimi ninapenda uongozi kwa hiyo, ninapenda kuwashauri wawe na roho nzuri.

Mafunzo ya kazi ambayo yamenisaidia ni mafunzo ya kuwa mtu mvumilivu lakini pia mtu mchapa kazi. Hayo diyo mafunzo ambayo yamenisaidia. Yamenisaidia kwenye kazi yangu lakini pia yamenisaidia kwenye familia yangu.

Ndiyo, ninapenda kukimbia kwa sababu ni moja kati ya mazoezi yangu. Zoezi moja wapo ambalo ninalifanya kila siku ni kukimbia umbali mrefu. Ninakimbia kilomita mia, miambili, hadi miatano. Muda mwingine ninakimbia ninakuwa nimechoka lakini inanilazimu.

Ninashambulia mabadiliko kazini kwa kupata maoni tofauti tofauti kwa wafanya kazi wezangu. Wengine wanatoa maoni mazuri. Wengine wanatoa maoni mabaya. Hivo, ninachukua maoni yote na kuyachambua. Ambayo yanafaa ili niweze kushambulia tatizo liweze kuisha.

Ninangoja barua pepe kwa siku nyingi sana. Ninaweza nikangoja barua pepe kwanzia hamsini mpaka mia. Simu yangu inajaa barua pepe. Kwa sababu nina barua pepe nyingi. Nyingine za michezo, nyingine za kazini. Lakini zile ninazo zisoma zaidi ni barua pepe za kazini. Ambazo zinamanufaa pia kwangu.

Ndiyo, ninapenda kucheza ngoma. Ninapenda kucheza ngoma za asili, lakini pia ninapenda kucheza ngoma za kisasa. Ngoma za asili au za jadi ninazopenda kucheza ni zile ambazo ni za mji wetu. Ambao ni mji ambao umechangamuka. Ni ngoma nzuli. Watu wanazipenda sana. Wanapenda kwa sababu ya maudhui yake.

Lengo la muda mrefu kazini ambalo nipo nalo ni lengo la kuja kufungua viwanda vidogo vidogo na kisha niajiri watu wengi iwezekanavyo, ili waweze kujipatia vipato vyao wenyewe, waweze kuishi maisha mazuri kwa ajili ya mshahara unaotokana na viwanda hivyo ambavo nitakuja kuvianzisha.

Ninacheza na watoto wangu. Hasa hasa kipindi nikirudi kutoka kazini ama siku za weekend. Ninapenda kucheza na watoto wangu.

Timu ya mchezo ni nayo ifata ni timu ya mchezo wa mpira wa miguu. Ndiyo ambayo ninaifata. Ninaipenda sana Barcelona kwa sababu ya umairi wao wakucheza mpira vizuri na kufunga magori.

Ninajihandaa kutoka na vitisho mtandaoni kwa kutokuweka maoni aina yoyote ambayo yanaweza kuleta ugomvi mtandaoni. Lakini pia sipendi kueka maoni yangu kwenye maono ambayo yamewekwa mtandaoni. Hivo ndivo ambavo, ninajiepusha na vitisho mtandaoni.

Shughuli yangu ya kupendezwa sana ni kutumia lugha tofauti tofauti. Lugha ya kichina, lugha ya kifaransa, lugha ya kijerumani. Hizo ndio shughuli yangu ambayo ninaipenda siku zote. Ninapenda kuongea lugha tofauti tofauti kwa sababu ninaongea na watu tofauti tofauti.

Kuhusu muziki ninayopenda ni muziki ya aina mbalimbali lakini pia ninaupenda sana muziki wa reggae na muziki wa pop. Muziki wa reggae ninaupenda kwa sababu ya Bob Marley na Lucky Dube. Ni wanamuziki wazuri sana ambao walitikisa sana dunia miaka ya nyuma. Nyimbo zao zina maudhui mazuri sana.

Nina kumbu kumbu ya kutisha zisizopungua tatu au mbili. Kumbu kumbu ya kwanza nilivyokua mdogo, nilikimbizwa sana na mbwa mpaka akaning'ata kwenye tako langu. Lakini kumbu kumbu ya pili ni kipindi nilivyokua mdogo niliwahi kugongwa na gari. Mimi nilikuwa na endesha baiskeli, nikagongwa na gari.

Kuhusu wakati mkuu wa mpira wa baseball ni wakati ambao wachezaji wanashambulia, timu inashambulia. Huo ndio wakati mkuu wa mchezo, lakini pia ninaupenda huu wakati mkuu hasa hasa kwa timu ya Super Ego ya Marekani. Ni timu bora sana, inafanya vizuri sana.

Ndio, ninapenda chakula cha haraka. Muda ambao, kazi zangu zimekua ni nyingi. Nakuwa sina muda wakupika chakula nyumbani. Nilazima nitafute chakula cha haraka. Chakula cha haraka kina nisaidia sana kwasababu kina punguza muda wangu wakufanya kazi.

Ninapenda sana kuvaa nguo za heshima, ninapenda kuvaa suti, suruali za vitambaa, lakini pia na jeans nzuri. Muda mwingine ninapenda kuvaa kanzu. Kanzu inanipendeza sana, hasa hasa nikivaa na viatu vya kufungua.

Ninajihisi vizuri, kusubiri kwenye mstari maana yake imepangwa, huo ni utaratibu ambao unakuwa umewekwa. Ninajihisi vizuri, kwa sababu anaye kupanga maana yake anakuongoza na hauwezi ukampinga kiongozi wako. Kumpinga kiongozi wako ni ukaidi.

Ndiyo, nimewai kujifunza kupiga gitaa. Nimejifunza kupiga gitaa la base nimejifunza kupiga gitaa la solo, lakini pia nimejifunza kupiga magitaa mengine tofauti tofauti. Kuna magitaa yanayo tumia umeme na magitaa yanayo tumia betru. Mimi ninajifunza kwa kutumia gitaa linalotumia umeme.

Ndiyo, ninapenda kuendesha baiskeli. Ninaendesha baiskeli umbali mrefu sana. Ninaendesha baiskeli tokea nikiwa shule ya msingi. Hivo, mimi ni mzoefu mzuri wa kuendesha baiskeli. Pia, nimesha wahi kuingia kwenye mashindano ya kuendesha baiskeli. Na nilishinda.

Ninapenda shati lakini pia ninapenda tishati. Muda wa kuvaa tisheti ni muda ambao ninapenda kuonekana nadhifu kama ninatoka ninakuenda mahali kwa ajili ya kustarehe. Lakini muda ambao ninavaa suruari ya kitambaa au suti ni muda ambao pengine ninakuenda kufanya wasilisho.

Ninapendelea kitanda kigumu lakini pia kiwe kizuri. Kitanda kigumu na kizuri kinapendezesha chumba lakini pia kinakuwa ni imara. Hivo ninapenda kitanda kigumu na pia kiwe kizuri.

Ndiyo, ninapenda mauwa, ninapenda mauwa mazuri ya kupendeza, yanayovutia. Ndiyo maana, hata nyumbani kwangu, nimetengeneza bustani za mauwa. Bustani za maua zinazovutia, lakini zinavutia wadudu wazuri na si wadudu wa baya kama vile nyoka. Bustani niliyoitengeneza ina maua mazuri, yanayovutia wadudu kama nyuki.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege kutoka mkoa mmoja kwenda mkoa mwingine. Yani kutoka mji mmoja kwenda mji mwingine. Nilisafili na ndege. Ilikuwa ni mara yangu ya kwanza. Hivo niliwai sana kwenye uwanja wa ndege kwa ajili ya kujianda. Watu wote walinicheka lakini siku haamaki kwa sababu ilikuwa ndio njia yangu rahisi na ilikuwa ndio siku yangu ya kwanza.

Ndiyo, ninapenda kuimba nyimbo za rege, ninapenda kuimba popu, lakini pia ninapenda kuimba nyimbo za injili. Muda mwingi ninajifunza kuimba kwa marafiki zangu, wananielekeza jinsi ya kuimba. Muda mwingine ninajifunza kwa watu ambao ninawaona wanajua kuimba.

Wakati wa wasiwasi, ninaondoka na kwenda mlimani, kwenda kufanya meditation. Lakini muda mwingine, nina baki nyumbani pekee yangu kwa ajili ya kufikiria ili niweze kuondokana na wasiwasi. Siku zingine, ninamuona daktari wangu, ananishauri, ili niweze kuondokana na wasiwasi.

Ndiyo, ninapenda kujalibu teknolojia mpya. Mimi ni mdadisi sana. Ninapenda vitu vipya. Lakini pia, ninapenda kujalibu teknolojia mpya kwa ajili ya kuongeza maarifa. Siku hizi, teknolojia imekua sana. Kwa hivo, nilazima nipende teknolojia.

Ninahifadhi data yangu kwenye kompyuta, muda mwingine ninahifadhi data yangu kwenye mitandao ya kijamii. Kwa mfano, kazi kama ni kubwa ambayo ni ya kiofisi, lazima nihifadhi data yangu kwenye kompyuta. Lakini kama kazi ni ndogo tu ya kawaida, ninahifadhi kwenye simu yangu ya mkononi.

Hapana, mimi sio mpenzi wa kuangalia nyota kwa sababu sijui manufaa yake wala sijui faida yake. Mimi ninapenda sana mungu, hivyo napenda kuabudu mungu na si kuangalia nyota. Mara nyingi watu wananiuliza, unapenda kuangalia nyota na wajibu hapana.

Ndiyo, ninalima mahindi, ninalima maharage, lakini muda mwingine ninalima bustani. Bustani ndogondogo za matunda na bustani ndogondogo kwa ajili ya vyakula kama mahindi, maharage na mpunga. Mimi ni mkulima mzuli sana.

Wakati wa msongo wa mawazo, nina kwenda pwani ya bahari kwa ajili ya kufanya akili yangu iweze kutulia. Muda mwngine, ninapenda kwenda mlimani kwa ajili ya kufanya meditation. Ili, akili yangu iweze kutulia, iweze kukaa sawa. Siku zingine, ninaondoka na kwenda kijijini kwa wazazi wangu kwa ajili ya kufanya akili yangu iweze kuruudi sawa.

Nina mahusiano mazuri sana na wazee wangu. Kwanza kila likizo ni lazima niende nyumbani kuwasalimia wazee wangu. Mwaka mpya n ilazima niende nikashehereke na wazee wangu. Hivyo, mahusiano yangu na wao ni mazuri sana. Kwa sababu wamenilea vizuri, wamenisomesha vizuri.

Ninachaji kifaa changu mara tatu ama mara nne kwa siku kwa sababu inategemea na kinafanya kazi na namnagani. Vifaa vyangu vinafanya kazi sana. Hivo nilazima nivichaji mala nyingi kwa siku.

Ninashiriki katika jamii kwenye matukio tofauti tofauti. Ninashiriki kwenye matukio ya harusi ama sherehe lakini pia ninashiriki kwenye matukio ya misiba. Hivo ninashiriki kwenye mambo mengi kwenye familia na kwenye jamii yetu pia.

Sera ya kampuni ninayo ipenda sana ni sera ambayo ni ya kuongeza wateja waweze kuongezeka. Wateja wanavyo ongezeka ndivyo ambavyo wafanyakazi wanaongezeka na mishara yao inazidi kukua. Hivyo ninapenda sana sera ya kuongeza wateja.

Malengo ambayo niliyo nayo kwenye kazi yangu. Ni siku moja na mimi niweze kupata biashara yangu mwenyewe. Niiendeshe mwenyewe. Niajiri watu wengi ili waweze kujipatia kipato chao nao waweze kuongoza familia zao. Hayo ndiyo malengo ambayo ninayo kwenye kazi.

Ninapenda kusafiri na GPS kwasababu inaniongoza njia vizuri kwenye simu yangu kuu kuna GPS ambayo ninaitumia toka zamani. Hivyo ninapenda kutembea na GPS ili nisiweze kupotea kwenye njia.

Jinsi ninavotumia simu yangu ninaitumia kwa matumizi ya kawaida kwa mfano kwenye kupiga simu lakini pia kwenye kuweza kuandika jumbe fupi za maneno kupitia whatsapp, instagram ama facebook. Muda mwingine simu yangu inatumika kwenye kuifadhia data.

Ninahimiza ushirikiano katika timu kwa kuwafanya wafanyakazi wenzangu wapende kuwa na umoja, wapende kufanya kazi kwa umoja, lakini pia wawe na hekima. Mwongozo mzuri wa kazi unawafanya waweze kufanya kazi kwa upendo.

Ndiyo, ninapenda kupika. Ninapenda kupika chapati na maziwa. Muda mwingine, ninapenda kupika matembele. Hivyo, ninapika kwa ajili ya mlo, wa mchana, asubui au jioni. Muda mungine, ninapika kwa ajili ya marafiki zangu. Ili tuweze kujumuika pamoja.

Mimi sipendi kuamka na jua. Ninapenda kulala mapema. Ili niweze kuamka mapema. Ninavoamka mapema inanilazimu niweze kufuata ratiba yangu vizuri. Ratiba yangu ya siku, ratiba yangu ya wiki, ratiba yangu ya mwezi.

Jukumu ninalolipenda zaidi kazini ni kuwa kiongozi. Japo mimi ni kiongozi tayari kwenye kazi yangu. Lakini, watu wafanyakazi wenzangu wanapenda kunichagua mimi kuwa kiongozi wawo. Wanasema ninawaongoza vizuri. Siku nikiwa sipo kazini, wananipigia simu na kuniuliza.

Ninapenda mambo mengi kuhusu mtaa wangu. Ninapenda mandhari ya mtaa wangu. Lakini pia ninapenda watu wa mtaa wangu walio nizunguka ni watu wema sana. Ni watu wazuri sana. Tunashirikiana kwenye mambo mengi sana. Hasa hasa mambo ya kimaendeleo.

Nina penda kusoma vitabu vya hadithi lakini pia ninapenda kusoma vitabu vya maarifa ambavyo vina niongezea ujuzi kwenye kazi yangu na ujuzi kwenye maisha yangu. Ninapenda pia kusoma vitabu vya hadithi kwa sababu mimi nina penda kusimuliwa hadithi na wazee wangu.

Chakula cha kigeni ambacho niliwai kujalibu ni chakula cha wachina. Lakini pia siku moja niliwai kujalibu chakula cha waarabu. Ni chakula kitamu sana nilikipenda. Chakula cha wachina pia ni kitamu. Chakula kingine ambacho niliwai kujalibu ni chakula cha wahindi. Kina pilipili nyingi sana.

Mimi ninapenda vyote, ninapenda kusimamia, lakini pia ninapenda kusimamiwa. Ninapenda kusimamia kwa maana ya uongozi lakini pia inapobidi kusimamiwa ninasimamiwa kwa sababu kila kiongozi anakiongozi wake ambaye anamsimamia. Ili kazi ziweze kuenda vizuri.

Ninapenda rangi nyeupe kwenye ukuta wa chumba changu. Rangi nyeupe inapendeza sana. Inavutia sana. Lakini pia rangi nyeupe ni rangi ya kimataifa. Hivo ninaipenda kwa sababu pia inapendezesha chumba changu. Muda mwingine ata kitanda changu kina rangi nyeupe pia.

Ninajifurahisha kwa kufanya karamu ndogo wakati wa furaha. Ninapofanya karamu ndogo nyumbani kwangu nina alika baadhi ya ndugu, jamaa na marafiki. Ili tuweze kupata karamu ndogo kwa pamoja. Siku zingine ninakwenda pwani ya bahari ama hotelini kwa ajili ya kujifurahisha.

Ningependa kujifunza lugha mpya, nipende kujifunza lugha za kijerumani, kichina, kiarabu, ili niweze kuwa mtu wakimataifa, hata kama ninaitaji kusafiri mawasiliano hayatasumbua kwa sababu tayari ninakuwa ninajua lugha nyingi tofauti tofauti.

Hadithi kuhusu mji wangu wa kuzaliwa ni mji mzuri sana. Umezungukwa na mingi mito. Mito yenye maji mengi sana. Ndani ya mto kuna samaki, kuna mamba. Lakini pia mji wetu umezungukwa na milima tofauti tofauti. Milima yenye manthari nzuri sana. Ina wanyama wazuri. Wanyama wazuri wakupendeza. Wanyama wapole na wanyama wakali.

Jambo la dini ambalo ni muhimu sana kwangu ni kumuomba mungu siku zote. Ili nisiweze kupatwa na majanga ya aina yote. Nisweze kupata na tukio baya la aina yoyote. Niendelee kuhishi maisha mazuri, niendelee kuitunza familia yangu vizuri.

Ninapenda kula wali lakini muda mwingine ninapenda kula ugali. Vyote ni vyakula vizuri sana. Ni vyakula vya asili pia kwetu. Ninapenda kula wali nyama lakini pia ninapenda ugali na maharage. Muda mwingine ninapika mwenyewe kwa sababu ninajua vizuri jinsi ya kuvipika.

Rangi ninaipenda zaidi ni rangi nyeupe. Inanikumbusha kipindi ambapo nilikuwa shule. Nilikuwa napenda sana vitu vyeupe. Hivo ni napenda rangi nyeupe. Ni napenda rangi nyeupe kwa sababu ni rangi nzuri. Ni rangi inayopendeza ukiitumia. Ukivaa mavazi meupe unapendeza. Lakini pia kuta za nyumba yako ukipaka rangi nyeupe lazima ipendeze.

Wakati wa asubuhi nikiamka, ninafanya usafi kuzunguka nyumba yangu. Baada ya hapo, ninakwenda kufanya mazoezi. Ninafanya mazoezi ya kukimbia. Yoga, pamoja na mazoezi ya kuruka kamba. Ninarudi nyumbani, ninajiandaa na kazini. Nikiludi kutoka kazini, tena ninafanya mazoezi.

Nimewai kutembelea ziwa na pia nimewai kutembelea mto. Vyote viwili ni vizuri sana. Mji wetu umezungukwa na mito mingi. Mito mingi mikubwa na mizuri. Lakini pia pembeni yake kuna ziwa. Ziwa tanganyika. Hivo ninaipenda sana ziwa tanganyika. Ninapenda sana mito ambayo imezunguka mji wetu.

Ndio, ninavaa saa. Ninavaa saa ya gold. Ninapenda sana kuvaa saa ambayo ina thamani kuba sana. Nikivaa ina nipendeza sana mkononi. Muda mwingine, ninapenda kuvaa saa ya silver. Yenye thamani kubwa sana. Aina ya Rolex ama aina ya Casual. Ninapenda sana saa ambazo ni brand.

Ndiyo, nimewai kufuga mnyama. Nimewai kufuga mnyama aina ya ng'ombe. Ngombe ni mzuri sana. Ni wapole sana. Nimewai kumfuga kwa sababu ya maziwa. Lakini pia kwa sababu ya kitoweo. Ninawapenda sana ng'ombe. Mda mwingine ng'ombe wanapenda sana kutembea. Lakini pia wanapenda sana kula majani.

Wakati wa mgogoro ninajishusha chini. Hili nisionekane nina kosa la aina yoyote. Muda mwingine ninajifanya sijui kitu cha aina yoyote. Lakini inapobidi ninaomba msamaha. Kama kuna mtu nina mgogoro naye ama rafiki yangu ana mgogoro na rafiki mwingine ninamwambia aombe msamaha.

Ninapenda kuenda sinema kwa wiki mara moja tu, mimi na familia yangu, lakini mda mwingine tunakuenda sinema mimi na wafanyakazi wenzangu. Tunakuenda huko, tunakaa masaa mawili matatu hadi manne, kwa ajili ya kuangalia filamu mpya ambazo zimetoka sasa.

Ninapendelea vyote viwili. Ninapenda kusoma gazeti. Magazeti ninasoma asubuhi lakini pia ninapendelea sana kusoma habari kwenye mitandao ya kijami. Muda mwingi ninasoma habari kwenye Facebook, Instagram au kwenye website ambazo zinaandika habari. Habari zingine ni za uongo. Ninazijua. Habari zingine zinaukweli ndani yake.

Ndio, ninapenda kula samaki. Ninapenda kula samaki. Aina ya kitoga. Ni samaki wazuri sana. Wanavuliwa baharini. Kwa sababu muda mwingine napenda kwenda pwani ya bahari kula samaki. Hivo ninapenda sana kula samaki. Ni kitoweo kizuri sana.

Mimi ninapenda vyote viwili. Ninapenda chai lakini muda mwingine ninapenda kahawa. Ninapenda kahawa wakati wa asubuhi. Chai ninapenda wakati wa jioni ninaporudi kutoka kazini. Lakini pia kahawa ni nzuri kwa sababu inawezo mkubwa wa kutengeneza afya ya mwili na afya ya akili.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuweka nywila ambayo ni ngumu. Nywila ambayo ninaijua mimi peke yangu. Hakuna mtu mwingine ambaye anaweza kuigundua nywila yangu. Hivyo ndivyo ninavyofanya. Lakini muda mwingine nywila zinakuwa ninasahau namba zake najikumbushia.

Ndiyo, ninapenda kucheza mchezo wa bao, lakini maranyingi sana ninapenda kuangalia. Ninavyo angalia, ninajifunza, ninaongeza akili, lakini pia ninaongeza marifa. Hivyo ninapenda sana mchezo wa bao. Siku moja moja, usiku za weekend, ninatembelea marafiki zangu ambao wanajua kucheza, tunacheza pamoja.

Wakati wa likizo ninajistawisha kwa kwenda kuwatembelea wazazi wangu kijijini. Tunawebebea baadhi ya sadaka, baadhi ya vitu na baadhi ya zawadi. Wanapenda sana makoti na majaketi kwa sababu hali ya hewa ya kijijini kwetu ni ya baridi sana. Hivyo ni lazima niwebebee hizo zawadi.

Ninapanga kazi zangu kwa kutengeneza ratiba ambayo inajumuisha siku, wiki, mwezi na mwaka. Ratiba yangu ni ngumu sana lakini haina bidi kuifata. Ninaifata ratiba yangu pasipokuwa na kisingizio cha aina yoyote wala uvivu. Siku zingine ninaifanya ratiba yangu iwe ngumu ili niweze kujifunza.

Ninafanya kazi na timu ya mbali kwa kutumia simu ya mkononi kwa kuapigia. Wengine kwa kuatumia ujumbe mfupi wa maneno. Muda mwingine ninafanya kazi na timu ya mbali kwa kuapigia na Google Meeting. Tunafanya kikao cha pamoja. Tunajadili kwa pamoja. Kama kuna maswali, tunaulizana kwa pamoja na tunayajibu kwa pamoja bila tatizo.